Jinsi ninavyo shambulia tatizo kazini ni muhimu sana kwa sababu kila kazi huwa na changamoto zati zaki. Kwangu mimi ninapoona kuna tatizo kazini jambo la kwanza sifanyi ni kukimbilia kutoa suluhisho haraka badala yake nachukua muda kuelewa tatizo lenyewe vizuri. Hatua ya kwanza ninayo chukua ni kutuliza akili. Ninaamini kwamba ukikimbilia tatizo ukiwa na hasira au presha. Unaweza kufanya maamuzi yasiyo sahihi. Kwa hivyo, napumua kwa utulivu na kujiuliza tatizo hasa ni nini? Wakati mwingine kile kinacho onekana kama tatizo si chanzo halisi cha tatizo bali ni dalili tu. Badaya kutambua tatizo, uwanza kulichambua kwa kina. Nauliza maswali kama lilianza lini nani ameathirika, linathiri kazi kwa kiwango gani, je, limewahai kutokea hapo awali. I hunisaidia kupata picha kamili kabla sijaanza kutafuta suluisho. Kisha, ujaribu kutafuta chanzo halisi cha mtatizo, mimi hupenda kushugulikia mzizi wa tatizo badala ya kushugulikia tokewo yaki. Kwa mfano kama kuna kuchelewa kwa kazi siangalii tu matokeo ya kuchelewa kazi bali najiuliza kwa nini kumetokea ucheleweshaji, je, ni tatizo la mawasiliano, ukosefu wa rasilimali au mipangilio mibaya ya muda. Badala ya kuelewa chanzo, uwanza kufigiria suluhisho katha zinazo ezekana. Sipendi kushikilia wazo moja tu. Upima faida na hasira za kila suluhisho kabla ya kuchagua njia bora. Ikiwa tatizo linahusisha timu upendelea kushirikiana na wenzangu kusikia mawazo yao. Ninamini mawazo ya pamoja huleta suluhisho bora zaidi. Pia napenda kuwasiliana wazi wakati wa kushugulikia tatizo. Ikiwa kuna changamoto inayoathiri wengine, naona nibora kuwafahamisha mapema kuliko kuficha hadi iwe kubwa zaidi. Mawasiliana mazuri huponguza sinto fahamu na husaidia kila mtu kuelewa kinacho endelea. Badala ya kutatua tatizo, sipendi kuishia hapo. Ufanya tathmini ya kile kilichotokea na kujiuliza, tunaweza kuzuia hili listokee tena. Hi unisaidia kuboresha mifumo na kujifunza kutokana na uzoefu. Ninamini kila tatizo lina funzo ndani yake. Kwa jumla, ninashambulia tatizo kazini kwa hatua hizi. Kutulia, kuchambua kwa kina, kutafta chanzo, kuandaa suluhisho, kushirikiana ina pobidi. Kuchukua hatuwa kwa ujasiri na kufanya tathmini baada ya hapo. Mtazamo huu umenihi. Saidia kuwa mvumilivu, chini ya presha na kuwa mtu anayechangia suluhisho badala ya kuongeza matatizo namini pia tatizo si kitu cha kuogopa bali ni fursa ya kujifunza na kukuwa kitaaluma. Kadiri ninavyo kubaliana na changamoto kwa njia, ya utaratibu na chanya, divyo ninavyo jenga ujasiri na uwezo wangu kazini.